Sita ni neno la kiswaili linalotumika kuonyesha kukataa kutoafiki au kutokubaliana na jambo fulani kwa hiari na uamuzi wa mtu pinafsi kimsingi neno hili huwakilisha msimamo wa ndani wa mtu anapochangua kutofanya kupokea au kutoshiriki katika tendo waso au ombi fulani maana yake haijikiti tu katika kukataa kwa maneno pale pia katika kuonyesha uhuru wa fikra na uwezo wa mtu kufanya maamuzi kulingana na msingi yake pinafsi kwa matumisi ya jumla neno sita hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku iwe katika familia shule kasi au jamii kwa jumla umuhimu wake unaonekana pale mtu anapotaka kulinda haki zake mpaka yake au msimamo yake pila kutumia ngufu au migogoro. Katika maisha ya kila siku, sita hutumika kama njia ya kujieleza kwa heshima. Pale mtu anapohitaji kusema apana kwa chambo lisiloendana na maadili. Muda na uweso wake katika jamii matumisi sahihi ya neno sita husaidia kudumisha mawasiliano yenye uwazi na kupungusa migongano. Inayoweza kusababishwa na kulazimishwa au kutoelewana kwa mtasamo mpana, neno sita lina athari sa kijamii kiuchumi kitamaduni na kielimu jamii inahusiana moja kwa moja na dhana ya uhuru wa mtu pinafsi na haki ya kutengua kwani mtu anayejua kusema sita hawezi kuepuka shinikiso la marika na matendo yanayoweza kudhuru heshima yake au usalama wake kiuchumi uwezo wa kusema sitaweza kumlinda mtu dhidi ya mikataba isiyo na manufaa matumisi yasiyo ya lazima na maamusi ya haraka anayeweza kuleta hasara kitamaduni neno hili linaonyesha mabadiliko ya mtasamo kuhusu mamlaka na uti kwani katika baadhi ya tamaduni kusema sita huonekana kama usoefu wa adapu sishali katika muktadha wa kisasa huanza kuonekana kama ushari ya kujitambua na uwajipikaji. Kielimu neno sita linafundisha wanafunzi kuhusu umuhimu wa kuulisa kuchambua na kutokubali kila chambo pila kufikiri jambo linalochangia kugusa fikra pefu na uwezo wa kufanya maamusi sahihi. Kwa upande wa usoefu wangu pinafsi, neno sita limekuwa sehemu muhimu ya safari yangu ya kujitambua mimi nilikulia katika mazingira ambayo mara nyingi nilifundishwa kukubali kile unachoambiwa pila kuuliza maswali. Hali iliyofanya nione ugumu kusema sita hata pale nilipohisi chambo flani halikuwa sahihi kwangu. Kadiri nilifyokuwa nilianza kuelewa kuwa kusema sita hakumaanishi kukosa heshima. Pale njia ya kulinda muda wangu, nguvu zangu na maadili yangu katika maisha yangu ya kila siku neno sita linachitokeza pale ninapokataa kushiriki katika mambo yanayonifanya nijisikie fibaya au yanafyo yanayo niondoa kwenye ulimwengu wa kwenye malengo yangu. Wakati mwengine nasema sita kwa kasi sisiso ndani za uwezo wangu kwa wakati huo ili nisiwe msigo kwa wengine au kujisapapishia msongo wa mawazo katika mahusiano yangu na watu neno sita hunisaidia katika kuweka mipaka iliyo wasi kunifanya niheshimiwe saidi na kunipa nafasi ya kuchangua mambo yanayonichenga badala ya kunipomoa nikitafakari kwa kina nimechifunza kuwa kusema sita ni somo ngumu lakini la msingi katika maisha changamoto kubwa niliyokutana nayo ni hofu ya kuonekana mbaya au mkatili mbele ya watu hasa pale ninapokataa ombi na mtu ninayemchari hata hivo kwa usoevu nimegundua kuwa kukubali kila kitu hunifanya nipotese amani ya ndani na wakati mwengine hunipeleka katika hali ya machuki hisia sinasokuja baada ya kusema sita mara nyingi huwa mchanganyiko wa atia na faraja lakini kwa muda faraja iyo huwa saidi kwa sababu ninajua nimelinda msimamo wangu.

Sapa ni neno linalo rejelea idadi ya kiasi kinachofuata sita na kutangulia. Nane katika mfuliliso wa namba asilia. Kimsingi saba ni dana ya kuhesabu inayotumika kuonyesha wingi au mpangilio wa fitu katika muundo wa saba. Hata ivo kwa mtasamo mpana saidi saba aibaki tu kuwa namba ya kuhesabia. Hali pia imepewa maana ya kiishara katika zamini, inayohusishwa na ukamilifu, mpangilio au atuwa fulani mhimu katika maisha ya binadamu. Katika maamuzi matumisi ya jumla na sapa utumika katika kuhachabu siku za wiki kupanga ratifa na kuanisha matukio mbalimbali wa kila siku. Umuimu wake uonekana katika jinzi jamii mingi sinafotumia mpangilio wa sapa kama kipimo cha muda na kasi. Jambo linalo rahisisha uratipu na shuguli sa kijamii na kiuchumi. Pia sapa ujitokesa katika lugha na mezali kama, ishara ya wakamilifu na atuwa kamili. Hali inayo dihirisha usiada wake na maisha. Maisha ya watu kwa namna ya kifikra na kitamaduni hata hivo sapa si tu idadi pala mishume ya wikume na ye nda namna watu walafi ya kikiri na kupanga maisha yao wikume kwa abari paana sapa imekuwa na mfaso katika nyenge sati jamii kitamaduni na kilimu kwa viwango tofauti kichamii mpangilio wa siku saba katika wiki meunda msunguko wa kasi na mapunguko. Na hivo kuathiri namna watu wanapusu wanavyo kumilika. Kufanya kasi na kushirikiana. Tamaduni jamiii mingi njimeipa sapa ka nani ya kipeke wa kiunganishwa na unani za ukamilifu au bahati. Jambo linalo ifanya iyo saudi ya namba ya kaudi. Kielimu sapa utumika kama msingu wa kujifunza kuhesabu na mantiki ya mpangilio. Ivo kusaidia kukusa figira sakimaantiki na utaratipu kwa wanafunzi. Kwa ivo, atade sa asaba sinawonekani si katika kuesabu kukie pali pia katika ujenzi wa mifumo ya kijamii na kiakili inayo waongosa watu katika maisha yao ya kila siku. Kwa usoefu wangu wa binafsi, saba imekuwa namba yenye maana maalum katika namna imafyopanga maisha yangu na kufikiri kuhusu muda na malengo. Mimi utumia mpangilio wa saba kama msingi wa kupanga shuguli sangu sawia. Nikitenga muda wa kasi kujifunza na kupumilika kwa kusingatia msunguko huo. Katika maisha yangu ya kila siku namba sapa unikumbusha umuimu wa uwiyano kati ya chuhudi na mapumziko. Kwa sababu baada ya siku kandha sa kasi napata nafasi ya kutofakari na kuchirekebisha. Pia nimejikuta nikihusisha saba na atuwa muhimu kama maisha yangu kama file kuchipangia malengo ya muda mpufu kwa vipindi fiyabhiki mwote. Hali inaye unifanya malengo yangu ya unikanya karibu na penaye weza kutekelezeka. Kwa mtasamo wangu, saba unipa isia ya mpangilio na utulivu. Kwa kuwa naduwa kuwa kila kipindi kina mwanzo na mwisho wake, unaoeleweka. Jambo linalo nisaidia kisaikolojia kuendelea mbele pila kuchanganyikiwa. Katika kutafakari ya kina, nimegundua kuwa sapa unifundisha kuhusu msunguko wa maisha na umuimi wa suguri. Changamoto ninayo kutana nayo nipale ninaapopanga jambo kwa kusingatia vipindi fiamuna kama wiki moja alafu. Nali halisi hiifuata mpangilia nilio utarajia. Jambo linalo nifanya nijifunza kubadilika na kukubali. Kuwa si kila kitu kinafuata sabu au ratipa. Kihisia sapa unipa isia ya matumaini kwa sababu kila baada ya msinduko mmoja wa siku saba nahisi kama ninaansa ukurasa mpia nikio na masati ya kurefumisha makosa na kuboresha maamuzi ya nda. Hatari chanya ni kwamba kuniseudia kueka malengo ya nae pimika. Kwa hivyo.

Neno siri ni mfululizo wa herufi namba au alama maalumu inayotumika kutupitisha utambilisho wa mtumiaji katika mfumo wa kidijitali au huduma fulani. Kimsingi neno siri hufanya kazi kama ufunguo wa siri unaomruhusu mtu kuingia kwenye account kifaa au taarifa zake binafsi. Maana yake ya msingi ni ulinzi wa taarifa na udhibiti wa upatikanaji ili kuhakikisha kuwa ni mtu alie thihinishwa peke yake anapata fursa ya kutumia au kuona maadui husika. Hivo neno siri ni chambo cha msingi katika usalama wa taarifa sana katika dunia ya kisasa inayotegemea sana teknolojia. Katika matumisi ya jumla, neno siri hutumika kufungua simu kuingia kwenye akaunti za mitandao sa kijamii parua pepe pengi sa mitandaoni na mfumo mbali mbali sa kazi au masomo. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kulinda faragha ya mtu na kuzuia matumisi mabaya ya taarifa yake. Kadiri jamii inavyosidi kutegemea mifumo ya kidigitali ndifo neno siri sinafyosidi kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Likihusishwa moja kwa moja na maswala ya uaminifu wa uwajibikaji na usalama wa taarifa. Kwa mtazamo wa kijamii matumizi, sahihi ya neno siri huchangia katika kujenga mazingira ya digitali yaliyo salama na yenye nidhamu. Kwa athari pana, neno siri lina mchango mkubwa katika nyanja za kijamii uchumi na akilini. Kijamii linasaidia kulinga utambulisho wa watu na kupunguza vitendo vya udanganyifu na wizi wa taarifa. Kiuchumi neno siri ni nguzo muhimu katika mifumo ya kifedha na mtandaoni. Kwani bila usalama wake miamala na akiba za watu zingekuwa hatarini. Kielimu, neno siri huwaruhusu wanafunzi na walimu kufikia majukwaa ya kujifunzia bila hofu na kuingiwa na watu wasiostahili. Hivo neno siri si tu swala la mtu binafsi. Bali ni sehemu ya miundombinu ya usalama inayoiwezesha jamii ya kisasa kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kwa kuaminiana. Kwa uzoefu wangu binafsi neno siri limekwa sehemu ya lazima katika maisha yangu ya kila siku. Kutokana na matumizi yangu ya simu na huduma za mtandaoni Mimi hutumia nenosiri kulinda akaunti zangu za mawasiliano masomo na huduma za kifedha jambo linalonifanya nijisikie salama zaidi, ninapotumia teknologia. Katika tabia zangu za kila siku, nimejifunza kuchagua neno siri. Ambalo si rahisi kukisiwa, nikijitahidi kutojihusisha na majina au taarifa, zinazoonekana wazi kwa watu wengine. Uzoefu wangu umenionyesha kuwa neno siri, si tu maneno ya kuandika na kusahau. Bali ni sehemu ya maamuzi yangu ya nidhamu na uwajibikaji. Wakati mwingine nimejikuta nikisahau neno siri. Hali ambayo hunifanya nipitie usumbufu wa kujifungua upya au kuthibitisha utambulisho wangu. Lakini tukio hilo limenikumbusha umuhimu wa kuifadhi kwa makini na busara. Katika maisha yangu ya kawaida neno siri limekuwa kama mpaka unaotenganisha dunia yangu binafsi na ulimwengu wa nje. Ikinisaidia kuthibiti ni nani anaweza kuona au kutumia taarifa zangu. Katika tafakari ya kina, nimegundua kuwa neno siri hunifundisha kuhusu uwajibikaji na tahadhari katika matumizi ya teknolojia. Changamoto kubwa kwangu ni kusawisha kati ya kuchagua neno siri ngumu kwa usalama na kuchagua neno siri rahisi kukumbuka kwa matumizi ya kila siku. Kihisia neno siri hunipa hisia ya kuthibiti kwa maisha yangu ya kidijitali kwa sababu najua kuwa nina jukumu la kulinda taarifa zangu mwenyewe. Hatari chanya ni kwamba linanifanya nijitambue zaidi kuhusu athari zinazoweka kujitokeza mtandaoni na kunichochea kuwa makini katika mawasiliano ya mialama.

Mpya ni neno linalo tumika kuelezea kitu ambacho kimeundwa kuanzishwa au kupatikana kwa mara ya kwanza au ambacho hakijawahi kutumika awali. Ki msingi mpya hufafanuliwa kama hali ya kutochoka ubora wakisasa au kitu chenye utambulisho wa hivi karibuni kinachotoa hisia ya ufumbuzi na mabadiliko. Neno hili si tu linahusiana na vitu halisi kama vile teknolojia au mahali. Bali pia linaweza kuelezea hali mpya za mwisho mawazo au fursa ambazo zinapendekeza mwanzo mpya au mabadiliko ya kipekee. Katika matumizi ya kila siku mpya hutumika kuelezea hali ya kuanza kitu kipya. Kupata bidhaa mpya sokoni au kudhamini na teknolojia ya kisasa. Umuhimu wake unaonekana katika kuleta motisha msukumo na shauku ya kukubaliana na maisha kwa njia ya ubunifu. Kwa jamii vitu vipya huchangia maendeleo kwa kuanzisha mbinu mpya za kazi njia ya kufundisha au bidhaa zinazo rahisisha maisha. Hivo neno mpya linaunganisha upumbuzi na mabadiliko chanya katika maisha ya kila mtu. Likichochea mtu au jamii kutafuta maendeleo na maboresho. Hatari za neno mpya. Zinatokana katika nyanja za kiuchumi jamii na kielimu. Kiuchumi bidhaa au teknolojia mpya. Uchochea ukuwaji wa biashara. Kuongeza fursa za ajira na kuboresha viwango vya maisha. Kijamii ufumbuzi mpya. Utoa nafasi za. Ushirikiano kuendeleza mtazamo mapya. Na kuongeza uelewano wa maendelezo ya dunia. Ki elimu njia mpya za ufundishaji, mbinu mpya za ufunzaji na ufasaha, zimechangia kufanikisha elimu bora na kuboresha, ufahamu wa wanafunzi kwa hivo neno mpya linachangia katika uumbwaji wa mtu binafsi na jamii kwa kutoa mwanga mabadiliko na fursa sawa na endeleo endelevu. Kwa uzoefu wangu binafsi neno mpya limekuwa sehemu muhimu nikama maisha yangu ya kila siku hasa pale ninapo kabiliana na mabadiliko au nafasi ya kujaribu vitu vipya. Nimi hupata msukumo wa kipekee. Pale ninapopata teknolojia mpya binu ya kufanya kazi mpya na ata wazo jipya linaloweza kuboresha maisha yangu katika maamuzi yangu ya kila siku mara nyingi najaribu kufuata mwendo wa vitu vipya ili kujifunza zaidi katika kuongeza ufanisi au kuboresha ustawi wangu kila siku kwa mfano kujifunza kujitolea kujifunza programu mpya na kompyuta kunanipa uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kushirikiana na wengine kwa urahisi. Neno mpya inanifanya niwe na hisia na matumaini na shauku ya kuendelea kuboresha maisha yangu kwa njia zenye tija na ubunifu. Katika tafakari za kina nimegundua kuwa neno mpya hunifundisha uvumilivu udhubutu na mtazamo chanya wa maisha. Changamoto kubwa ni pale ninapo kabiliana na kitu kipya ambacho kilikuwa kigumu kuelewa au kutekeleza jambo linalo nifundisha kuwa ufumbuzi unahitaji subira na kujifunza hatua kwa hatua ki hisia kipya huleta msisimuko na furaha. Lakini pia mara nyingine huchangia wasiwasi pale matokeo yake hayakutimizwa kama nilivyo tarajia adhari chanya ni kwamba huchangia ukuaji wa kibinafsi. Kunifanya nijifunze study mpya kuendeleza mawazo na kuwa na mtazamo chanya adhari hasi inaweza kujitokeza pale kushindwa kukabiliana na mabadiliko mapya lakini changamoto hiyo ni fursa ya kujifunza uvumilivu na binu bora za kufanikisha mambo. Kwa mtazamo wa baadaye ninaona neno mpya kama chombo cha kukuza ukuaji wangu binafsi na kitaalamu. Umuhimu wake unaonekana katika jinsi ninavyoweza kukabiliana na mabadiliko kufuata fursa mpya na kuunda mawazo mapya.

Idara ni neno linalotumika kuelezea kitengo au sehemu mahali ndani ya taasisi shirika au kampuni ambacho kimeundwa kwa madhumuni ya kutekeleza majukumu fulani. Kwa maana ya msingi idara ni kipengele cha mpangilo wa utendaji kinachosaidia taasisi au shirika la kufanya kazi kwa ufanisi kwa kugawanya majukumu kati ya wafanyi kazi. Kuhakikisha kila eneo linaongozwa na kusimamiwa ipasavyo. Idara inaweza kuwa na fedha au rasilimali watu masoko elimu au hata huduma za afya. Kulingana na asili ya shirika au tahasisi matumizi ya neno idara ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kijami na kibiashara. Katika shirika lina idara linalohusiana na kazi zake za kila siku na kila idara huchangia katika kufanikisha malengo ya jumla ya taasisi. Kwa mfano idara ya rasilimali watu inahakikisha usimamizi wafanyikazi idara ya kifedha inasimamia fedha na bajeti. Na idara ya masoko huchungusa mahitaji ya wateja neno idara pia linahusiana na mpangilio wa kazi. Ushirikiano kati ya wafanyikazi na ufanisi wa kufanikisha malengo ya kila taasisi jambo linaloathiri maisha ya kila mmoja ndani ya shirika athari za neno idara zinaonekana kwa kina katika nyanja mbalimbali. Kijamii idara huchangia kuunda mazingira ya kazi yenye mpangilio ushirikiano na nidhamu. Jambo linaloongeza ufanisi na morali ya wafanyikazi kiuchumi kila idara ina mchango wake katika kuhakikisha taasisi inapata tija na inatekeleza malengo yake jambo linalochangia ukuwaji wa sekta na kiuchumi kwa ujumla. Kielimu idara hufundisha mpangilio usimamizi wa rasilimali na umuhimu wa kazi za pamoja jambo linaloongeza uwelewa wa jinsi tasisi zinavyofanya kazi. Utamaduni idara zinawewa kuashiria muundo nafasi na heshima ndani ya shirika. Na mara nyingine zinahusiana na historia na utamaduni wa tahasisi husika. Kwa upande wangu neno idara linaonekana katika maisha yangu ya kila siku hasa katika masomo na kazi mimi mara nyingi ninaunganisha kazi zangu na idara husika ili kuhakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio nilipo kuwa shule kila somo na kila mradi ulifanyiwa mpangilio kama idara ndogo ndani ya darasa jambo lililonifundisha nidhamu, uwajibikaki na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Sasa katika kazi zangu za kila siku neno idara linanifundisha jinsi ya kupanga muda kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha kila hatua inatakelezwa kwa usahihi jambo linaloongeza tija na ufanisi katika maisha yangu hutafakari juu ya neno idara kumenipa mafunzo makubwa kuhusu mpangilio nidhamu na umuhimu wa kila kipengele katika taasisi nimejifunza kuwa kila idara bila kujali ukubwa wake ina mchango muhimu katika kufanikisha malengo ya shirika. Changamoto zinazojitokeza kama migongano ya majukumu na ukosefu wa ushirikiano zimenifundisha uvumilivu mawasiliano na umuhimu wa kuzingatia kila kipengele kwa umakini. Pia idara imenifundisha kudhamini kazi za wengine. Kushirikiana na kuelewa jinsi kila kipengele kinaweza kuathiri matokeo ya jumla. Jambo linaloongeza busara nidhamu na uwelewa katika maisha yangu binafsi ya jamii. Kwa mtazamo wa badaye, neno idara lina nafasi muhimu katika ukuwaji wangu. Binafsi na taarima yangu. Nanifundisha mpangilio nidhamu ushirikiano na uwelewa wa jinsi taasisi zinavyofanya kazi. Kupitia neno hii ninapanga malengo yangu kwa busara kuzingatia kila kipengele cha kazi na kuhakikisha kuwa kila hatua ninayoichukua inachangia tija na maendeleo. Kwa hakika idara si tu kitengo cha shirika pale ni mfano wa mpangilio nidhamu na uwajibikaji unaongozwa kwenye mafanikio. Jambo linalo ongeza mtazamo, chanya, ufanisi na mwelekeo wa maisha yangu ya badaye.

Mkutano ni neno linalotumika kuelezea kikao cha watu kilicho pangwa ili kujadili kubadlisha mawazo au kufanya maamuzi kuhusu chambo fulani. Kwa maana ya msingi mkutano ni hafla ya kijamii au kitaalamu inayojengwa kufanikisha mawasiliano kushirikiana na kufikia malengo ya pamoja. Mkutano inaweza kuwa ya kikazi kielimu kisiasa au kijamii. Na mara nyingi huandaliwa na utaratibu maalum ili kuhakikisha kuwa kila muhudhuria ana nafasi ya kutoa mchango wake. Matumisi ya neno mkutano ni ya kila siku. Na yanaonekana katika maisha ya kijamii na kitalaamu. Katika kazi mkutano husaidia kupanga kazi kushirikiana na kuamua hatua muhimu. Katika shule au vyuo mikutano ya wanafunzi au walimu hutoa nafasi ya kubadilisha mawazo kupanga shughuli na kutatua changamoto. Jamii mikutana ya kijamii au familia huimarisha uhusiano kushughulikia matatizo ya pamoja na kuhakikisha kila mtu anawasika. Neno mkutana pia inaosha mpangilio nidhamu na umuhimu wa kushirikiana pamoja ili kufanikisha malengo ya kikundi au jamii. Adhari za neno mkutano zinaonekana kwa kina katika nyanja mbali mbali. Kijamii, mkutano huchangia kuimarisha uhusiano wa karibu kuongeza mshikamano wa jamii na kutatua matatizo kwa njia ya pamoja. Kiuchumi mikutano ya wafanyikazi wakurugenzi na warasilimali huchangia kuongeza tija ya kupanga bajeti na kuhakikisha maendeleo ya shirika au biashara. Kielimu mikutano ya walimu na wanafunzi hutoa fursa ya kubadilisha taarifa. Kushirikiana katika miradi na kuongeza ubora wa elimu. Kitamaduni mikutano inaweza kuashiria heshima uwajibikaji na mtindo wa mawasiliano katika jamii. Ikionyesha umuhimu wa kila mhudhuria katika kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa upanda wangu, neno mkutano linaonekana, kila siku katika maisha yangu ya kitalamu na kijamii, mara nyingi kushiriki katika kitaalamu katika kazi mkutano, shule na hata familia ambapo tunajadili maswala muhimu kupanga mpango na kushirikiana kwa pamoja. Nilipokwa mdogo mikutano ya familia iliundwa kwa ajili ya kushughulikia mambo ya mpango. Nilifurahia nafasi ya kutoa maoni yangu. Sasa katika maisha yangu ya kila siku. Neno mkutano linanifundisha umuhimu wa kupanga kusikiliza wengine kutoa maoni kwa uwasi na kufanya maamuzi yenye busara. Kupitia mkutano unajifunza jinsi ya kushirikiana kwa ufanisi kuelewa mahitaji ya wengine nahakikisha kila maamuzi yanachangia matokeo bora. Kutafakari juu ya neno mkutano kumenipa mafunzo makubwa kuhusu ushirikiano nidhamu na mpangilio. Nimejifunza kuwa matokeo bora hayatokei bila kupanga, kushirikiana na kuzingatia maoni ya kila muhudhurao. Changamoto zinazojitokeza kama tofauti ya mawazo au kutokamilika kwa taarifa zimenifundisha ustadi wa kusikiliza kubadlisha mawazo na kufanya maamuzi ya busara. Mkutano imeimarisha hisia zangu za uwajibikaji nidhamu na kuelewa umuhimu wa kila kipengele katika kufanikisha malengo ya kikundi. Kwa kweli neno hili limejenga uelewa wangu wa mawasiliana bora na jinsi kila hatua inavyoweza kuadhiri matokea kwa kina. Kwa mtazamo wa baadaye, neno mkutano lina nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi. Kitaaluma na kijamii. Inanifundisha mpangilio wa nidhamu kushirikiana na umimu wa kusikiliza maoni ya wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kupitia neno hili kufanikisha manengo ya pamoja yenye busara kuhakikisha kila hatua ina tija na kuongeza ufanisi katika maamuzi yangu ya kila siku. Kwa hakika, mkutano siyo tu kikao cha watu bali ni daraja la mawasiliano ushirikiano nidhamu ya maendeleo endelevu. Jambo linaloongeza mtazamo chanya malengo dhabiti na mwelekeo wa maisha yangu ya baadaye.

Jiusi ya matunda ni kinywaji kichotengenezwa kwa matunda safi. Mara nyingi cha kuchanganya au kupondwa matunda kisha kuyachanganya na maji safi. Kwa maana ya msingi maji ya matunda ni kinywaji chenye lishe. Chenye virutibisho vya asili kama vitamini madini wa sukari ya asili inayotokana na matunda. Na mara nyingi hutumika badala ya vinywaji vya viwandani vilivyo na kemikali nyingi. Neno hili linaonyesha mchanganyiko wa afya, ladha na burudani na vinachangia kwa namna kwa moja katika lishe na ustawi wa mwili. Matumizi ya neno maji ya matunda ni ya kila siku na yanaonekana katika maisha ya kila ni moja. Hasa katika kudumisha afya na lishe bora. Kinywaji hiki hutumika nyumbani katika shule na kwenye sherehe au hata kwenye mikutano ya kikazi. Kwani hutoa chaguo la kinywaji chenye afya badala wa soda au vinywaji vingine vyenye sukari mingi. Kwa watoto maji ya matunda ni njia rahisi ya kuhakikisha wanapata vitamini muhimu huku wakifurahia latha ya asili. Katika jamii utumiaji wa maji wa matunda unahusiana na utunzaji wa afya. Ladha nzuri na mara nyingine hata mtindo wa maisha wa kisasa unao himiza lishe yenye usawa. Adhari ya neno maji ya matunda yanaonekana kwa kina katika nyanja mbalimbali. Kijamii kinywaji hiki huchangia katika ustawi wa familia na jamii kwa kutoa lishe bora kwa kila mtu. Kwanzia watoto hadi wazee, kiuchumi biashara ya kuandaa au kuuza, maji ya matunda hutoa ajira kwa wauzajii wadogo. Wafanyabiashara na maduka, na vile vile wachangiaji wa viwanda vidogo. Jambo linalo changia ukuaji wa uchumi wa familia na jamii. Kielimu, maji ya matunda ni chombo ya kufundisha watoto na vijana kuhusu lishe bora, umuhimu wa vitamini na jinsi ya kula na kunywa vyakula vyenye afya. Kitamaduni kinywaji hiki kinaweza kuashiria mtindo wa maisha wenye afya na heshima kwa mwili. Jambo linaloongeza ufahamu wa utunzaji wa afya katika jamii. Kwa upande wangu binafsi neno maji ya matunda inaonekana kila siku katika maisha yangu. Mimi mara nyingi huchagua kunywa maji ya matunda nyumbani. Shuleni na kazini. Hasa pale ninapohitaji kuongeza nguvu kuboresha umakini na kubadilisha kinywaji kisicho na virutubisho. Nilipo kuwa mtoto nilifurahi sana rangi ladha na harufu ya maji ya matunda yaliyopatikana nyumbani au shuleni. Sasa kinywaji hiki kimenifundisha umuhimu wa kuchagua vyakula na vinywaji vyenye lishe kuzingatia afya yangu binafsi na kufanya maamuzi ya busara kuhusu kilicho bora kwa mwili wangu kupitia maji ya matunda pia najifunza kushirikiana na familia katika maandalizi ya vinywaji kutathmini bidhaa safi na kuzingatia usafi na ubora wa chakula na vinywaji. Kutafakari ju ya neno maji ya matunda kumenipa mafunzo makubwa ya maisha nimejifunza umuhimu wa lishe bora nidhamu ya kula na kunywa vyakula vyenye afya na jinsi finywaji fyema finavyoweza kuongeza ngufu afya na furaha ya mwili. Changamoto sinajitokesa kama kupata matunda safi au kuandaa mchanganyito sahihi wa ladha simenifundisha kupanga, ufumilifu na upunifu. Hisia zangu kuhusu neno hili ni chanya sana kwani linanifundisha kushughulikia mwili wangu kwa heshima kuchangua changua usuri na kuendeleza mtindo wa maisha yenye afya na tija. Kwa mtasamo wa baadaye, neno maji ya matunda lina nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi na afya yangu. Linanifundisha mpangilio nidhamu na umuhimu wa kuchangua changua suri kila siku. Kupitia maji ya matunda ninapanga maisha yangu kwa busara. Kuhakikisha lishe yangu inafana kuendeleza tabia sa afya na ustawi. Kwa hakika maji ya matunda sio tu kinywaji bali ni daracha la afya. Lishe bora ubunifu wa ladha na mtindo wa maisha. Unaoongesa ticha furaha na mwelekeo chanya katika maisha yangu ya baadaye.

Mama ni neno unalotumika kuelezea mwanamuke ambaye amesaa kulea na kutunza mtoto. Na mara nyingi linatumiwa kwa eshima kwa mwanamuke wafamilia au wale walio kuwa wasasi wakifamilia. Kwa mara maana ya msingi mama ni hifadhi mlezi mshauri na chanso cha upendo usio wakipimo. Neno hili lina ashiria, siyo tu chukumu lakini, bali pia udapiti wa familia malezi na maadili na mara nyingi uchangia katika malezi ya fisasi, fichafyo na kudumisha mshikamano wa familia. Matumizi ya neno mama ni ya kila siku na yanaonekana katika maisha wa kila mtu. Kila familia ina mama ambae utoa malezi upendo na mwongoso kwa jamii heshima kwa mama ni ishara ya kitamaduni heshima na ushikamano wa kijamii. Katika shule au jamii, wajibu wa mama uchumuisha kuunimisha mitoto kuwalua na kuakikisha wanakua wakiwa na maadili, mema. Neno mama li na usiano na useno wa karibu na lesi na msaada edilu. Jambo li nalo atiri na isha ya kila siku ya familia na zamii kwa ujumi. Hatarisa nene neno mama sinaonekana kwa kina katika nyanja balimbani. Kijamii, mama uchangia utapitu wa familia, mshikamano na malesi mbora ya watoto, chambo linalo dumisha amani na maelewano. Kisaikolojia uwepo wa mama utao upendo faraja na msanda wa isia, unaotajika kwa ukuwaji wa mtoto na afya ya akili. Kitamaduni, heshima kwa mama ni sehemu ya mila na desturi mingi. Kionyesha umuimu wa familia na eshima kwa fisasi. Ki elimu mama uumarisha maadili na malezi. Kushirikiana na walimu na kusaidia watoto kufamikisha elimu yaa. Kiuchumi wanawake wengi wanochitahidi kuwa mama pia huchangia katika ustawi wa familia na jamii kupitia usimamizi wa rasilimali za nyumbani na kazi zao za kila siku. Kwa upanda wangu pinafsi. Neno mama linaonekana kila siku katika maisha yangu. Hiu mara nyingi udhamini nyangoja. Upendo na msaada wa mama yangu katika kila atua ya maisha. Iwa ni maswala ya elimu, mamusi ya bineksu au changamoto sa kijami. Hilipo kuwa mdogo ni lifiraia sana, muda wa pamoja na mama yangu, kumisikileja, kucheka au kujifunga mambo mabia kutoka kwa ke. Sasa uwepo wa mama unanifundisha nidhamu, ipendo usio na kipimo na umuimu wa kusaidiana kwa familie. Kupitia mama na nimejifunza eshima ufumilifu na jinsi ya kushirikiana na wengine kwa upole na busara. Kutafakari juu ya neno mama kumenipa mafunzo makubwa ya maisha. Imejifunza kuwa mama si tu mlesi, pali pia mshauri rafiki na muongozo wa maisha. Changamoto sinaso jitokesa kama wakatu wa kugombana kutokuelewana simenifunza saburi kushirikiana kuthamini upendo usio na masharti. Mama wameimarisha izia zangu sa usalama. Furaha na utulifu wa akili na kunifundisha dhamani ya familia, mshikamana na upendo wa dhati. Kwa mtasamo wa badaye, neno mama lina nafasi kubo katika ukuwaji wangu binafsi. Kijami na kimaadili. Ina nifundisha upendo, ufumilifu na umuimu na busara. Kupitia mama, ninapanga maisha yangu kwa busara, kufanya maamuzi, yenye msingi, na kudumisha mshikamano wa kifamilia na kijami. Kwa hakika, mama siyotu kumbilio au mlezi. Pali ni daraja la upendo, malezi, maadili na mashikamano wa maisha. Jambo li nalongesa mtasamo chanya, malengo thapiti na mwelekeo wa maisha yangu ya badae.

Tazama ni neno linalotumika kuelezea tendo la kuangalia kwa makini ili kuona kutambua au kuelewa jambo fulani. Kwa maana ya msingi kutazama sio tu kutumia macho bali pia ni kutumia akili na hisia kutafsiri kile kinachoonekana. Neno hili linaashiria umakini uangalifu na hamu ya kupata ufahamu zaidi kuhusu mazingira au tukia fulani. Hivo, tazama hubeba maana ya kuona kwa macho na pia kuona kwa fikra. Matumizi ya neno tazama ni ya kawaida katika maisha ya kila siku. Tunatazama watu, vitu, matokeo na hata hali za maisha. Ili kuelewa kinachoendelea. Katika elimu, wanafunzi hutakiwa kutazama kwa mwakini vielelezo, maandishi na majaribio ili kupata maarifa. Katika jamii watu hutazama mwenendo wa wenzao mabadiliko ya mazingira na matukio ya kijamii ili kujifunza na kuchukua tahadhari. Kwa hiyo, tazama lina uhusiano wa karibu na kujifunza kuchunguza na kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Adhari za neno tazama zinaonekana katika nyanja mbalimbali za maisha. Kielimu kutazama kwa makini huongeza uwezo wa kuelewa masomo na kuchambua taarifa kwa kina. Kijamii kutazama mwenendo wa jamii husaidia watu kutambua matatizo fursa na mabadiliko yanayo jitokeza. Hivo kuchangia katika kupanga hatua za maendeleo. Kiutamaduni kutazama mila na desturi husaidia vizazi vipya kujifunza na kuendeleza utambulisho wao. Kiuchumi kutazama mwenendo kwa soko na mahitaji ya watu husaidia kufanya maamuzi bora ya biashara. Kwa ujumla, neno tazama linaonyesha umuhimu wa uangalifu na uchunguzi katika kuendeleza maarifa na ustawi wa jamii. Kwa upande wangu binafsi, neno tazama lina nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi hujifunza mengi kwa kutazama mazingira yanayo nizunguka. Kuanzia mienendo ya watu hadi mabadiliko ya hali ya hewa na tabia za wenzangu. Nilipo kuwa mdogo, nilipenda kutazama wazazi wangu wakifanya kazi mbalimbali za nyumbani. Jambo lililonisaidia kujifunza kwa vitendo bila kufundishwa moja kwa moja. Hadi leo ninapo tazama kwa makini matendo ya watu walio uzoefu au waliotangulia mbele yangu napata mafunzo ambavyo inanisaidia kufanya maamuzi bora. Kutazama kuna nisaidia pia kuelewa hisia za watu bila wao kusema kwani uso na matendo yao mara nyingi hutoa ujumbe mkubwa kuliko maneno. Kutafakari juu ya neno tazama kunanifanya nitambue kua kuona pekee hakutoshi bali pia ni lazima kutazama kwa umakini na kwa moyo wa kujifunza. Nimejifunza kuwa watu wengu huangalia lakini hawatazami. Maana hawatoi muda wa kufikiria kile wanachokiona. Changamoto ninazo kutana nazo kama kufanya maamuzi ya haraka bila kutazama kwa kina hali halisi. Zimenifundisha umuhimu wa kusimama kutulia na kuchunguza kabla ya kuchukua hatua. Kupitia uzoefu wangu, nimegundua kuwa kutazama kwa makini, hunisaidia kuepuka makosa, kuelewa hali ya wengine na kuchambua. Njia sahihi katika maisha. Hisia ninazopata ninapotazama kwa utulivu, ni za kujitambua zaidi. Kwani huanza kuona uhusiano kati ya matendo yangu na matokeo yake. Kwa mtazamo wa baadaye, neno tazama litaendelea kuwa muhimu katika ukuaji wangu binafsi na katika mwelekeo wa maisha yangu.